Kwa dhati kabisa, mwezi ninao upenda kuliko miezi yote ya mwaka ni September. Mwaka una miezi kumi na miwili. Kila mmoja ukiwa na sifa zake za kipekee. Kuna miezi ya mvua nyingi, miezi ya jua kali, miezi ya sikukuu na miezi ya mapumziko. Hata hivyo, kati ya miezi hiyo yote, September una nafasi yake pekee moyoni mwangu kwa sababu ya hali yake ya hewa. Nafasi yake katika mwaka, fursa anazotoa kielimu, kisaikolojia, kijamii na hata kiuchumi. Kwanza kabisa, ningependa kuzungumzia hali ya hewa ya mwezi wa Septemba. Katika maeneo mingi nchini yetu na hata duniani kote, Septemba huwa na hali ya hewa ya wastani. Jua huwa si kali sana kama livyo miezi ya Januari au Februari na pia si baridi, huwa sikali kama miezi ya Juni au Julai. Hali hii ya hewa hufanya Septemba kuwa mwezi mzuri kwa shuguli nyingi za kila siku kama kusoma, kufanya kazi, michezo na hata safari. Mwezi huo hunioa utulivu wa mwili na akili kwani hali ya hewa huwa rafiki na yenye kuruhusu mtu kufanya mambo yake kwa bidii bila kuchoka kupita kiasi. Septemba ni mwezi wa mwanzo mpya. Baada ya miezi ya mapumziko au nusu ya pili ya mwaka, Septemba huonekana kama daraja kati ya kilichopita na kinachokuja. Kwa wanafunzi, Septemba mara nyingi huashiria mwanzo wa muhula mpya au kurejea shululeni baada ya mapumziko. Huu ni mwaka wa kueka malengo mapya, kujipanga upya na kujituma zaidi katika masomo. Mimi binafsi, Septemba hunikumbusha umuhimu wa kujirekebisha, kufanya tathmini ya yale niliyofanya awali na kupanga mikakati mipya ya kufanikisha ndoto zangu. Septemba ni mwezi wa nidhamu na uwajibikaji. Tofauti na miezi ya sikukuu kama Disemba ambayo mara nyingi huja sherehe na starehe. Septemba huwahimiza watu kurejea katika ratiba zao za kawaida. Ni mwezi uno sisitiza nidhamu kazini, shuleni na katika maisha kwa ujumla. Ninaupenda mwezi huu kwa sababu hunisaidia kukumbuka kuwa mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa juhudi, kujituma na nidhamu ya hali ya juu. Septemba ni mwezi wa maendeleo ya kielimu. Katika kipindi hii, wanafunzi wengi huwa tayari wamezoeana, mazingira yao ya masomo. Walimu wanaendelea na mitaala yao kwa umakini na maandalizi ya mitihani huanza kuchukua sura. Huu ni mwezi ambao mtu anaweza kujithamini, kitaaluma na kuona ni wapi anaitaji kuongeza juhudi. Mimi ninauona Septemba kama mwezi wa kujenga misingi imara wa mafanikio ya kitaaluma. Kwani bidii ya mwezi huu huzaa matunda baadaye Septemba una umuhimu wa kisaikolojia. Baada ya miezi ya mwanzo wa mwaka ambayo huja shinikizo na malengo mapya, na miezi ya kati ya mwaka ambayo wakati mwingine huleta uchovu. Septemba hunipa nguvu mpya kisaikolojia. Ni kama mwanafunzi wa pili wa mwaka. Mwezi huu hunipa nafasi ya kujitafakari. Kujuliza maswali muhimu kama nimefikiria wapi, nimekosea wapi. Na nifanye nini ili niwe bora zaidi kabla mwaka haujaisha. Maswali haya hunisaidia kukua kiakili na kimaamuzi. Septemba ni mwezi wa fursa. Kwa upande wa kazi na uchumi, ni kipindi ambacho shughuli nyingi huanza kuimarika. Biashara nyingi huwa zimejipanga vizuri, miradi mipya huanzishwa na watu huonyesha bidii ya mwisho kabla ya kufika mwisho wa mwaka. Hii inanifundisha umuhimu wa kutumia muda vizuri na kutambua kuwa kila mwezi una mchango wake katika safari ya mafanikio. Naipenda Septemba kwa sababu hiyo ni mwaka yangu ya kuzaliwa pia. Mimi nilizaliwa Septemba mwaka wa elfu mbili na kumi na sita.